Napanga kazi zangu mapema kwa kutengeneza ratiba ya kila siku. Pia mimi naweka vipaumbele. Ili nianze na zile kazi ambazo ni muhimu. Najiwekea malengo zangu katika orodha ili kuboresha ule uzalishaji wema. Asante.